Wakati wa baridi huwa nafanya ni kuvaa sweta Nazingatia sana kunywa maji ya moto ama chai kitu cha moto ambacho kinaweza kufanya mwili wako ukapata joto Wakati wote unakuta navaa sweta ili nisipate baridi na kukula tu vitu vya moto.

Napenda kununua vitu dukani kwa sababu dukani unakuta kuna vitu vya bei raisi kuliko Pengeni unakuta kama supermarket unakuta bei iko juu sana sasa Napenda sana kununua vitu vya dukani kwa sababu ndio vitu ambavyo ninapenda kununua.

Kushiriki mashindana nishashiriki shuleni ni mashindana ya kushindana kucheza na nilishiriki Kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda na tulishindana kucheza na tulipata mshindi ambao wa shule tulikuwa Tulikuwa ni kikundi chetu ambacho ni mimi nilikuwemo.

Kutenda wema nisha saidia ambao unakuta ni omba omba kwa barabara unakuta wana chakula saa na wapatia pesa kidogo kama niko na pesa kidogo na wapatia ambayo ataeza kununua chakula hivo na kusaidia walemavu pia.

Mazoezi yangu ya kila siku yenye napenda sana kufanya napenda sana kukimbia kwa sababu inafanya mwili unakuwa mwepesi na pia kuruka kuruka ruka kidogo ama kuruka kwa kutumia kamba na napenda kufanya sana mazoezi usiku na asubuhi kwa sababu ndo mtuu unakuta akili imetulia.

Napenda kusikiliza redio kwa sababu redio inafanya mtu unajua matukio yaliyotokea, vitu ambavyo vinaendelea, unakuwa unapata taarifa, nnapenda kujuza taarifa mbalimbali, kusikiliza michezo, kusikiliza taarifa za sehemu mbalimbali, matukio.

Napenda sana kula tufaha kwa sababu ni tunda mbalo nalipenda. Hata mwonekano wake venye linakaa lnalikalia vizuri. Na pia ni tamu sana. Lina ladha nzuri. Nalipenda tu kiufupi ni tunda ambalo nalipenda.

Jinsi ninavyo tumia simu yangu kama kwa mfano nikiwa nimefanya kazi yangu lazima nieze kuchukua iyo picha na niekee ama nichukue video niekee kwenye simu yangu na nieze kuituma ili watu waweze kuona ni kitu gani ambacho nafanya ili waweze kujua kazi yangu.

Mafaniko ambayo nimeyapata kazini na mafanikio nikifanya kazi vizuri unakuwa na wateja wengi ambao wanakusifia vizuri kulingana na kazi unayofanya wanafurahia sana kazi yako na ndipo unajisikia vizuri sana haya ni mafanikio makubwa pia yenye nimeyapata na pia kupongeza katika kazi yako.

Napenda sana kutazama mpira kwa sababu unakuta kuna timu ambazo zinaenda kushindana uwanjani sasa lazima niwe natazama ili nijue ni timu gani ambayo itatoka ikiwa imeshinda ama ni timu gani ambayo itatoka ikiwa haijashinda ni mchezo ambayo napenda sana kuangalia.

Napenda natumia video kwa mawasiliano Sio mara nyingi sana lakini napenda kutumia kwa sababu napenda kuwasiliana na watu kama ndugu zangu wa walioko mbali ni kwa tumepotezana kwa siku nyingi sana saa tunatamani kuonana inabidi tunawasiliana kwa kutumia video.

Sipendi hadithi za ajabu kwa sababu ni hadithi ambazo kuzisikiliza kama huwezi kuvumilia lazima tu utaogopa ama unaeza ukalala ukawa na unafikiria kuhusi ile hadithi venye ilikuwa ikielezea unakuwa ukiota ni ya hadithi ambazo sipendi kuzisikiliza kwa sababu zinatisha.

Napenda kuchaji kifaa changu kwa siku kwa risa kwa Napenda kuchaji kifaa changu kwa siku moja kwa sababu ukikichaji kila masaa kila masaa kinafanya hicho kifaa kinawai kufa mapema lakini ukichaji kwa siku moja ni vizuri zaidi.

Mfumo wenye napendelea sana katika simu yangu ni mfumo ambao kwa mfano unakuta labda umekaa hauna kazi Napenda sana kucheza game kwa sababu ni kitu ambacho kinachonifanya akili yangu inakuwa inafikiria vitu vingine na sio kufikiria kitu kimoja tu.

Nikiwa na muda na familia yangu unakuta tunapika vyakula vizuri tunakula na tunafurahia pia Natunaweza kupiga story kuelimishana mawili matatu kujua ni kitu gani kinachoendelea katika familia yetu na kuweza kutatua shida ambayo ipo katika familia yetu pia.

Nyumbani ninafuga kuku kwa sababu napenda kuku kuku ukiwafuga wanafaida yake pia waneeza kupatia mayai kama una mboga unaeza chukua tu mayai ukapika na pia kuku sasa zingine kama umelemewa uneza chukua kuku na ukamuuza na ukapata pesa ikakusaidia.

Kazi za dharura nikiw nimepata dharura lazima nikue nimefika kwa haraka ili niweze kujua ni kitu gani ambacho nahitajika kufanya katika hayo masaa na kazi ya dharura ambayo kama unahitajika kufika masaa ambayo umeambiwa lazima uende ukiwa umewai kufika katika sehemu iyo.

Sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu kuna vitu vingine unaweza kama nguo zinatangazwa mtandaoni ukaipenda. Watakwambia utume hela na ukatuma pia na nguo zako zisiweze kufika. Kwa mtandaoni sio mahali pa kuamini sana ili kuweza kununua vitu vyako sasa sehemu sana.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda somo la science ni somo ambalo la ukuwaji wa mwanadamu, ukuwaji wa mimea na pia Ilikuwa inelimisha sana unajua jinsi gani binadamu anasehemu ngapi za ukuwaji na mimea pia hivyo inakufanyo unajua ni kitu gani ambacho.

Lazima nigawanye taka zangu Kuna taka ambazo unakuta ziko na maji na kuna zingine ziko hazina maji ni kavu lazima uzieke kila taka zikae sehemu yake ili zisieze kuchanganyikana na kuna taka ambazo hauwezi zichanganya kwa sababu zinaeza zikatoa harufu mbaya.

Napendelea sana kuvaa suruali kwa sababu nikiwa nimevaa suruali Naona niko salama sana kuliko sketi sketi inaeza chanika bahati mbaya na nikose kitu ambacho kinaeza nisitiri nikivaa suruali nakuwa najiona niko salama na niko vizuri sana kuliko hata sketi.

Siezi kuishi bila simu kwa sababu. Nikikaa bila mawasiliano. Kuna vitu vingi nitavipoteza. Nitapoteza kazi pia. Unakuta kama kuna mtu anakupigia. Anataka kukupatia kazi. Anakukosa kwa wakati uo. Inakua umepoteza kazi yako pia ivo.

Napenda juisi ya maembe kwa sababu ni juisi tamu na ni juisi nzuri pia na pia tena ni matunda ambayo inafanya mwili wako unajisikia vizuri ni juisi ambayo naipenda hata nikiinywa nasikia tu vizuri Eee ni juisi tamu sana.

Hali ambayo naipenda ni hari ya jua, kwa sababu jua liki waka pia inasaidia sana. Kama umefua nguo zinakauka kwa alaka, inamazao pia kama maindi, unataka kuyakausha pia inakauka kwa alaka, na inasaidia vitu vingi sana.

Mafanikio ambayo na yahitaji kazi ni ni kuwa na wateja wengi wanaokujua unafanya kazi yako nzuri na pia kazi yako kujulikana na watu wengi ili watu wanajua kazi yako ni kazi gani unayofanya na pia watu kupenda kazi yako.

Napenda kufanya kazi na watu wengine kwa sababu mkifanya kazi mkiwa watu wengi kazi huwe inaenda haaka na pia inakua ni urahisishaji wa kumaliza hiyo kazi kuliko ukiwa peke yako unakuta kazi zinakulemea kazi zinakuwa nyingi na zinakushinda pia kwa sababu uko peke yako.

Ndio napenda kuifathi kitu cha samani kwa sababu wakati mwingine kinaweza kuja kukusaidia kwa wakati ambao utakachokitaji. Saa ni lazima ukiifadhi ili kije kukusaidia wakati mwingine na sio kukiacha kukitupa tupa unajua kabisa ni kitu cha samani. Lazima ukiifadhi.

Asubuhi nikiamka lazima nifanye mazoezi ili kweka mwili wangu ukae sawa na pia nikishamaliza hivo napika chai, kunywa, ninaoga, na pia kama ninaenda kazini, ninaamka naenda kazini na ninafanya vitu vingine ambavyo vinihitajika mda huo.

Habari nikitaka kupata kwa mfano labda nataka kujua habari gani. Lazima nisikilize habari sana sana radio huwa inatoa habari nzuri. Ambazo unakuta ni matukio ambayo unahitajika kusikiliza. Ama kufuatulia vitu vingine ambavyo unajua unataka kuvijua lazima.

Kulinda mazingira, kitu ambacho utakachofanya ili kulinda mazingira, unahakikisha mazingira yako safi na salama, vienzo vya maji viko ni visafi, kila kitu katika mazingira vikuwe safi, mimea, pia, miti, inatakiwa iwe inakaa sehemu vizuri.

Semi ya ibada, hu Huwa naenda kama unakuta kuna ibada ya jumapili, hio ni ibada ya watu wote lazima tuende, lazima niende ibada ya jumapili, na pia ibada nyingini unakuta ni ibada ya jumatano, ambayo ni ibada ambayo sio ya watu wote, yani ni yenye unajisikia tu kuenda.

Napenda kuongea kwa sababu ukiwa unaongea ni vitu vingi vinakuja tu vinakuwa vinakuja kwa kichwa sasa unakuwa unavya unaviongea na vinakutoka pia lakini ukisema uanze kuandika ni vitu vingi pia unavisahau kwa sababu unakuta sio kila kitu unakikumbuka unaeza uka andika kumbe kingine umekisahau.

Napenda msimu wa mwezi wa kumi na mbili, kwa sababu mwezi wa kumi na mbili unakuta una watu wengi, na pia unakuta watoto wengi wamefunga shule. Sasa uo msimu unakuta ni msimu ambao, ata kazini pia unakuta ni msimu ni wa hela, hivo, watu wanakuja, watu ni wengi, hela inakuwa ni nyingi sana.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kama soda, soda naipenda kunywa kwa sababu naeza enda sehemu kama utelini hivo na nikaagiza pia soda kwa sababu ni kinywaji ambacho nakipenda sana na kinywaji kingine ni juice, juice pia naipenda sana ikue juice ya matunda naipenda.

Nikiwa na mawazo kitu ambacho naweza kukifanya ili kiweze kupoteza mawazo ambayo niko nayo. Napenda sana kusikiliza mziki. Inapocheza sana mawazo pia. Na kufanya kazi. Kufanya kazi bila kupumzika pia inanifanya mawazo yanapotea. Hivo ndo vitu na vipenda kusikiliza.

Ndiyo nishahai kujifunza. Lakini nilijifunza kidogo lakini si kueza kujua kwa sababu ni kitu ambacho ni kigumi sana. Na ni kitu ambacho kinahitaji umakini pia na umaridadi wa kivyako ili kueza kujua ni kitu gani ambacho utafanya ili uweze kujua kupiga gita.

Ningependa kujifunza vitu ambavyo navyo vipenda kama kuendelea kujua kusuka vizuri ni kitu ambacho ninacho kipenda na nitaji niendere kujua zaidi ili niwe na ujuzi mkubwa zaidi kuliko ambao niko nao ya hicho ni kitu ambacho napenda sana nijifunze ili niweze kujua zaidi.

Napenda kununua nguo na pia napenda kununua viatu na vitu vingine ambavyo navyo vipenda ni kama kununua vyombo. Hivo ni vitu ambavyo navipenda. Lazima nivinunue kwa sababu ni kitu ambacho napenda kwa mfano nikiona nguo nzuri. Lazima tu nitamani kui nunua.

Wanyama wote nawapenda napenda paka napenda mbwa kwa sababu paka ukiwa na yeye ndani ya nyumba panya haziwezi kukusumbua na umbwa pia ukiwa na yeye ndani ya mjiwako pia inakusaidia sana kuhimarisha ulinzi Ikiona kitu kibaya lazima tu ikishughulikie.

Napenda kuendesha baiskeli kwa sababu baiskeli kwa sababu kama unaenda sehemu Ama sehemu pa harakaharaka na kama unajua kuendesha baiskeli lazima tu utatamani kutumia hio baiskeli ili iweze kukufikisha sehemu ambapo unaenda kwa sababu ni kitu ambacho kina kina kupeleka kwa haraka.

Kitu ambacho nachofanyia kuatia moyo wezangu ni kuambia wasikate tamaa na pia wasivunjike moyo kwa sababu hata kama ni kitu ambacho amekipoteza Ajipetu moyo kuwa atashinda na pia atapata kitu kingine na sokukatatamaa.

Shughuli za wakati wa mvua, napenda sana mvua lakini nisipendi mvua ambayo imezidi, Kuna mvua ambayo ikikuwa kubwa sana wezi inaribu mimea shambani lakini pia mva vile vile inamatumizi yake na pia mvua inasaidia sana mimea kama shambani kukua.

Sipendi sana kazi ya kibinafisi kwa sababu kazi ya kibinafisi inafanya vitu vingine vinakuwa ni vitu ambavyo sio vya kisheria vitu ambavyo vinakaa yaani kwamfano kama kutoa rushwa hiyo ni kitu ambacho ni kibinafisi sana.

Napenda sana mwezi wa sita na mwezi wa nne kwa sababu unakuta ni mwezi ambao watoto wakiwa wamefunga shule na pia huo mwezi unakuta kuna mzunguko wa pesa kwa sababu kama kazi kama kazini unakuta watoto wengi sana unakuja kuweza kusu.

Njia ambayo leo penda kupumzika ni njia ambayo nanifanya ili nieze kufanya neeze mwili wangu nieze kupumzika kwa amani ni njia ambayo naeza kupata muda wa kulala Hili mwili wangu uweze kupumzika vizuli na pia njia inayoeza nifanya tuu Nikakaa tuu sehemu ambayo ainake.

Ndiyo napenda kupiga chumbo cha mziki kama kutumia laniri kutumia kompyuta kusikilizia mziki Kwa sababu kompyutq inaweza kufanya ukawa unatafta kitu kama mziki unaopenda kwa mfano kama unataka kusikilizia nyimbo za kidini lazimu utafute kwa kompyuta ili uweze kusikilizia.